Wakati wa asubuhi ndio wakati nzuri sana ya mimi kufanya kazi vizuri kwa ufanisi na kwa ustadi mkubwa. Kwa kuwa, wakati wa asubuhi, huwa ninakuwa mwenye nguvu na ninakua akili iliotulia na ninaweza kufanya kazi kubwa.

Hapana sipendelei kuvaa vipuli kwani napendelea kuwa wa asili. Sipendelei kuwa na chochote kile mwilini mwangu. Huwa ninavaa tu saa ya mkononi na huwa sitaki kuvaa kitu kingine tofauti na saa ya kunifahamisha majira. Ila vipuli sivivai kabisa.

Mara nyingi huwa pesa zangu huwa nina zihifadhi kwenye akaunti zangu za benki. Huwa nina zihifadhi kwa sababu ndiyo njia salama na rahisi ya kuhifadhi na pindi nitakapo zihitaji huwa nina kuenda benki na kuzipata kwa usalama na kwa rahisi kabisa. Huwa nina zifathi banki.

Ndiyo, huwa ninapenda sana kuangalia nyota, hasa wakati wa usiku, huwa ninapenda kuangalia anga lenye rangi nyeusi, lililosheheni nyota za kutosha, zilizokaa katika mpangilio mzuri, zinazoonekana vizuri na kupendezesha anga lote. Huwa ninapenda kuziangalia kwa ualisia wake na mazingira yake mazuri.

Ndiyo, huwa ninatumia mitandao ya kijamii. Ninatumia mitandawe ya kijami kufanya biyashara zangu. Huwa ninaweka matangazo yangu ya biashara katika mitandao ya kijamii. Vile vile, pia mitandawe ya kijami hunisaidia kupata taarifa mbalimbali zinazoweza kunijulisha nini kinachoendelea katika eneo langu.

Wakati wa furaha huwa ninapenda kujifurahisha kwa kucheza mziki na pia wakati mwingine wafuraha huwa ninapenda kwenda maeneo mazuri ya ufukweni kupata hali ya hewa ilio nzuri na kufurahi pamoja na marafiki zangu pamoja na familia.

Kazi ushirikiano na wengine huwa ninaifanya kwa kuwasaidia sehemu ya kazi watu wengine ambao ninafanya nao kazi. Huwa ninawasaidia baadhi ya sehemu ya kazi na mimi nausika kama mfanya kazi mwenzao ambaye ninaonyesha juhudizangu katia kufanya kazi.

Programu ninazotumia mara nyingi. Mara nyingi huwa ninapenda kutumia programu ya WhatsApp. Ni programu ya mtandawe ya kijami. Inayoniunganisha na ndugu na jamaa na marafiki. Inayoniwezesha kuweza kuwasiliana kwa njia ya kutumiana message ya mimi na ndugu zangu na marafiki pamoja na familia. Huwa ninaipendelea sana programu hiyo.